Siku vile ikona masaa ishirini na nne, unaweza itumia kwa mambo mingi sana. Wakati wa muda wangu wa bure, mimi hupenda sana. Kitu ya kwanza napenda kulala. Nipumzike kiasi. Kama vile nimeshafanya kazi yangu vizuri huwa napenda. Niweze kutafuta nafasi nilale kiasi. Ndiyo nikiamka niwe nahisi nguvu nyingine ya kufanya kazi. Kabla hata sijalala huwa napenda kitu inaitwa reflection. Sijui kama niko sawa sababu nikimaliza shughuli zangu. Huwa nataka nijiulize maswali kadhaa wakati ninapumzika. Kwa huo muda, ninaitumia pia kureflect vile mambo imekuwa, vile natarajia mengine, kujiuliza ni wapi ambapo ningeweza kuimprove na niweze kufanya mambo mengine. Pia wakati wangu wangu wa bure ni wakati ambapo naeza kumbuka kuwapigia wenzangu simu ambao walikuwa wananihitaji. Ama pia saa wakati mwingine wakati wangu wa bure niko na nafasi wa kusoma e-mails ambazo nilikuwa nimetumiwa na sijaweza kusoma hivyo ndivyo huwa natumia nafasi yangu ya bure mara kwa mara.

Kujifunza kwa maisha ni jambo muhimu sana. Kwa sababu unatakiwa kukua kiakili na pia kimawazo, na pia kwa kushirikiana na watu tofauti tofauti. Kwa hivo mafunzo ina manufaa kwa sababu inakukuza katika nyanja tofauti tofauti. Mimi ningependa sana kujifunza masomo ya AI. Niweze kuelewa mambo ya AI ambayo yatakua ya ambayo yanatumika kwa sasa. Bado sijaanza lakini ni ombi langu kubwa au matarajio yangu kujifunza mambo ya AI.

Mwaka mzima unapoisha inakuwa nifuraha tele tele kwa sababu ni watu wengi sana walianza mwaka na hawakumaliza. Lakini kujaliwa kuweza kumaliza mwaka inakuwai wakati wakusherekea na ni muhimu sana. Mimi wakati mwaka mpya unaanza kabisa huwa ninapenda kushukuru Mungu kwa ile mwaka ambayo imeisha. Iwe hiyo mwaka ilikuwa ni ya mafanikio au ilikuwa na mambo ya msukusuko mingi, huwa ninapenda kufurahia na kushukuru Mungu kwa hayo. Wakati wa mwaka mpya ni wakati wangu wa pia kumshukuru Mungu kwa kunivukisha mwaka. Huwa ni wakati wakutafakari na kuweka mipango yangu na mikakati ya mwaka vile itakua. Kwa hivyo hiyo siku ya kusherehekea mwaka mpya huwa ni wakati wangu wa kureflect kutulia tu niweze kutafakari yale niliweza kupitia mwaka ile ingine na yale ambayo natarajia kwa huo mwaka mpya huwa na sherehekea hivyo sherehe kubwa kwangu sana ni kuwa na uwezo wa kuwa na utulivu na kutafakari mambo yaliyokuwa na yale natarajia mwaka ambao nimeuanza.

Kuna mambo kadhaa ambazo zinanipa motisha za kuenda kazini au kufanya kazi. Wakati mtu anafanya kazi, kama mimi sasa mwanamuke, nina hisi vizuri kwa sababu ninaweza kujikimu kimaisha. Kwa hivyo inanipa motisha kwa kuweza kuendelea na kufanya kazi, ili niweze kujikimu kimaisha. Kwa kupata pesa za kunisaidia kwa mahitaji yangu na pia kwa mahitaji ya wale ambao nawapenda watu wangu wa nyumbani. Motisha nyingine ya kazini ni kwamba, nikiwa kazini niko busy. Siko tu mtu ambaye sina nafasi ni ni niko tu hivo bila kufanya kazi. Ninakuwa mtu ambaye nikona kazi nyingi ya kufanya. I'm not idle. Unasema, an idle mind is the devil's workshop. Yani akili ambayo imetulia huwa inatumika na shetani. Kwa hivo, kwa kule kazini, ni motisha kwamba inakupa shughuli, shughuli muhimu ya utendaji wa kazi. Kwa hivo, unakuza, unakuza uchumi na pia una kuwa fruitful, unakuwa wa wa msaada kwa wengine. Pia kingine cha kunipa motisha ni kwamba ninajifunza masomo ambayo sikuwa ninajua. Kwa hivo ninajikuza kiakili ninajikuta kwamba vile nilivyo anza sivyo nivyo na inanipanua akili inaweza ku ku ku ku kureason na watu wa tabaka mbali mbali, wale ambao ni wa kubwa na wale ambao ni wadogo, wote inakua ni rahisi kujua kuwasiliana na watu. Motisha nyingine ni kwamba wakati unafanya kazi, unaweza kuwa na fedha na hizo fedha ukazieka kwenye benki zikawa n zita kusaidia siku za usoni wakati hauko kazini. Iyo ni motisha kubwa sana. Kukuwa tu umeolewa na hauleti chochote wakati mwingine huwe inaleta, shida kule nyumbani. Kwa hivyo, kukiwa una pesa ambazo una unakuja nazo ina saidia pale nyumbani, na pia wakati ambapo utakuwa hauna kazi, inaeza kufanya miradi ambayo ni miradi ya maana na pia inaleta heshima. Kwa hivo, motisha kuu zaidi ambayo inanipa, motisha. Kile ambacho kinanipa, motisha kazi ni kubwa sana. Ni kule ku kuweza kuwajibika, kuweza kujituma, kuweza kujifanyia kazi na self-leadership. Li ina inakuza kipawa ya uongozi ni bila kazi, hakuna mtu atajua ata kama ukona vipawa mbali mbali lakini wakati ambapo unafanya kazi, unajituma kama kiongozi ambaye unajiti na zaidi ya hiyo. Inakuza uongozi ndani yako unajua kuwasiliana na watu, unajua kufanya kazi pamoja na watu wengine pia wakati unatumwa kazi za nje, unaweza ku akilisha kampuni na pia ukawaakilisha wale ambao unawashugulikia katika kampuni yako. Kwa hivo, inafanya unakuwa ki kiongozi wa maana.